Kwa saa hizi nipo maishani, nasaidia jamii yangu kwa kuhakikisha kwamba mimi ni tegemeo ikifika kwa mambo ya nidhamu, nafunza watoto tabia nzuri na nahakikisha kwamba nikiona mtoto anafanya kitu ambayo si nzuri na si ya nidhamu namrekebisha na namwambia aache kitu ambayo anafanya na afuate mambo ya nidhamu na vile alivyoelekezwa na wazazi. Hivo ndivo nasaidia jamii yangu kwa kisasa.

Sanaa ambayo naipenda sana mimi ni sana ya muziki. Kwa sababu nasema hivi ni kwamba muziki ni sanaa ambayo inatumbuiza, inakutuliza na inakufanya usifikirie mengi. Mziki una naeza kusikiliza wakati nafua nguo, naosha vyombo, naosha nyumba, napumzika. Hata ukiwa katika mandhari ya kujistarehesha unapokuwa klabu ni yani mziki ni sanaa ambao pia una inapeana maarufu unaposikia aliyetunza hiyo nyimbo akiimba huwa ina ina habari ambayo inakufikia wewe kibinafsi kama ni ya mapenzi unasikia unasikia vizuri kama ni ya kukufunza kuhusu maisha unaisikia kwangu mimi sanaa ya mziki ndio sanaa nayoipenda zaidi.

Napenda kuzungumza mambo inayohusiana na kisiasa na nasema hivi kwa kuwa siasa iko katika maisha ya kila mwananchi anaeishi katika nchi yake. Na kwa hivyo ni vizuri kujua mambo inayohusiana na kisiasa sababu unapomchagua yule mbunge ambaye atawakilisha katika kaunti yenyu. Ni lazima ujuwe siasa kwa sababu, unapo mchagua utajua kwamba huyu mbunge atawafanyia kazi nzuri, atawajengea barabara, atachunga afya yenu. Sasa kwangu mimi napenda kuongea siasa kwa sababu ni gumzo muhimu katika maisha ya kila mwananchi ambaye ako katika nchi yake.

Ninapo kuwa kazini nahakikisha ya kwamba, ninapokuwa na shida fulani ya matukio flani imeitokea, nahakikisha kwamba naangalia hii shida ni gani, ni shida kubwa ama ni shida ndogo. Kisha nahakikisha ya kwamba naeza itatua kwa jinsi ambayo haita niletea shida na mdosi wangu. Ili nieze kufanya kazi na utaratibu.

Kitu ya muhimu inayofanya mazingira ya kazi kwa mzuri ni kwamba kuwa na wafanyi kazi ambao wanafanya kazi vizuri, mnaosikilizana, mnaoheshimiana na mnafanya kazi yenu jinsi mlivo elezwa na mdosi wenu. Kitu ingine ambayo inafanya kazi kuwa mzuri ni kuheshimiana, kwa kimoja na kusikue na madharauiano na kutusiana.

Naam, kwa hakika nimewai kushiriki mashindano. Mashindano ambayo nimeshiriki ni yale ya shule ambapo tulikuwa tunakimbia. Pia kulikuwa na mashindano ya kuogelea kwa maji na hiyo ya kuogelea kwa maji nilichukua nambari tatu, ya kukimbia nilichukua nambari mbili. Ilikuwa mashindano mzuri ambayo baada ya mashindano tulipewa zawadi.

Naam, kwa hakika, napenda kupiga picha nzuri sana kwa sababu mini mtu ambaye napenda kuweka makumbuko ambayo nilifanya. Tuseme kama nilenda kuoeilea, napiga picha kama nilienda kwa hoteli, natulikuwa na marafiki ama wazazi wangu, napenda kupiga picha ili, siku zijazo zinapokuja. Na pia miaka inaposonga nitakaa na niangalie kwamba miaka yalio pita nilienda pahali hapa, nikachukua picha, nilikuwa na watu fulani, yani inadumu.

Kwangu mimi, nalala masaa nane ama tisa kila siku. Nasema hivi kwa sababu, ni vizuri na pia daktari ana, huwa ukienda hospitali, daktari anakueleza kwamba, ndio uwe na afya nzuri inahitajika ulale masaa nane ama kama unaeza pata hata zenye inazidi, lakini masaa nane ndiyo inayostahili ili afya yako iwe bora. Kwangu mimi, nalala masaa nane.

Kila siku ninapoenda kazi na hakikisha kwamba ni na malengo malengo yani kwamba haya ni mambo ambayo na hakikisha nitayatimiza na yanisaidie kuwa mtu mtu mzuri. Malengo yangu kila mwezi ni okisha na kaa mdosi wangu chini tunaongea, tunazungumza na tunahakikisha kwamba tunatimiza mambo ambayo tulisema tutatimiza ili ikifika mwezi ujao pia tutakuwa na malengo ya mwezi ujao.

Kwa kusema kweli, mimi ni mtu ambaye huwa sipendi kununua vitu mtandaoni. Na simanishi kwamba vitu ambavyo viku mtandaoni ni vitu mbaya. Ila nasema kuwa, kwa mara mingi nafadhalisha kuenda kwa duka lenyewe ni jue ambapo iyo duka lipo, nikifika hapo niangalie vitu ambavyo na vitaka. Kama ni nguo ni pime, nijue kama inanitosha ama hainitoshi. Ndivyo nihakikishe kwamba nazuia hayo mambo ya kuwa nilinunua katika mtandaoni alafu inapufika siikitu ambayo niliiona katika mtandao Yani katika mtandao na nikiona mimi mwenyewe havifanani.

Kwa kusema kweli, na kwa kusema kweli kabisa, mimi si mtu ambaye niko mtandaoni vile. Na kwa sababu nasema hivyo ni kuwa, mimi si mtu mkubwa katika mtandao, na pia ninavyo tumia mtandao mimi kibinafsi, natumia mtandao ili kujua nini inaendelea duniani, jinsi vitu ambavyo nita video ambao nitatazama ili inifunze mambo mapya, Lakini siko hapo ili kutengeneza pesa kama kujiposti, ndio nipate watu kupenda, mapicha zangu, ama video zangu. Mimi najikinga kutokana na mtandao sana kwa sababu unapata kuna chuki nyingi ambayo inaendele huko. Kwangu mimi natumia mtandao kupata maarifa na kujifunza vitu ambavyo sijui.

Kwangu mimi wakati ambao nafanya kazi vizuri zaidi kwa zaidi ile vile sana ni wakati ambao ninapoamka asubui. Kwa sabbabu mi ni mtu ambaye napenda kurauka asubui na mapema ili niweze kutimiza lengo langu na kazi ya mbao nilikuwa nimesema. Nitafanya. Napo rauka asubui akili yangu bado ikofreshi na naweza kufanya kazi vizuri.

Kwa kweli, naweza weka picha zangu mtandaoni, lakini mimi ni mtu ambaye napenda napenda mambo yangu isipo julikana sana. Kwa mara moja, mara moja moja, naweza weka picha zangu mtandaoni, lakini kwa mara mingi, ju mimi sio mtu ambaye anajulikana, siwezi kuwa najiposti kila mara. Lakini huwa, inalingana ni muda gani ama najaribu kuonyeshana nini.

Kulingana na mimi na wakaribisha wafanyi kazi wangu na heshima na pia na wakaribisha na chakula mzuri. Napenda mtu yeyote ambaye anaweza kuja kwangu ama ananifanya kazi, ninge wapikia chakula mzuri kama pilau, kama kuku wa kuchoma, kuku wa kukaranga. Chakula ambao wanaweza kuja wafurahie na juisi ili waeze kufurahia. Kisha wanapoanza kazi wanaanza kazi na roho nzuri.

Kwa kusema kweli, mimi napenda pahali hapana kelele. Pahali kimya sana hio ndio pahali mi napenda. Pahali ambapo pana kelele mingi ni pahali ambapo mi sipendi kwa sababu. Napenda kutulia, napenda kufanya mambo zangu kama mambo kumetulia, napenda amani, sipendi mambo ya kelele mingi. Sasa kwangu mimi ningechagua pahali ambapo ni kimya.

Kwangu mimi napenda msimu wa mvua. Kwa nina nasema msimu wa mvua ni kwa sababu msimu wa mvua ni msimu ambao umetulia, msimu wa mvua hauna maneno mingi, halafu pia. Kwangu mimi hiyo ndio wakati ambao unaweza fanya vitu vingi sana ambao nina mambo mingi ambao unawezafanya, yaani niko niko juu chini nikifanya kazi mingi.

Ili nitunze afya yangu vizuri nahakikisha ya kwamba ninakula chakula ambayo ina afya, ni naenda kwa daktari mara moja au mara mbili kwa mwaka ili aniangalie kama kila kitu kwa mwili yangu iko vizuri na cha maana kwa yote ni kwamba na hakikisha naenda nafanya mazoezi nakimbia naruka kamba na ogelea ili niwe na nguvu.

Kwa hakika kabisa na kamili naam mnapenda kunywa maziwa kwa sababu maziwa ni kinywaja ambayo unawezaikunya wakati wowote kama ni asubui, kama ni usiku, kama ni mchana na pia maziwa ni kinywaji ambayo unawezaikunywa nakitu yoyote kama ni keki, kama ni biskwiti, kama ni mkati na pia maziwa inaongeza afya ya mtu yoyote.

Harufu ninayoipenda kwa hakika ni harufu ya marashi na harufu ya marashi ambao waarabu wametengeneza. Napenda hii harufu kwa sababu ukijipaka na utembee nje mtu anasema, ah naam, kwa kweli ule msichana yuanukia vizuri. Alafu harufu ya marashi ya waarabu inatoka kwa aina nyingi sana. Na pia, bei zingine ni ghali, bei zingine si ghali, yaani kila mtu anaeza ipata na anaeza kuinunua.

Jinsi, jinsi ninavopenda kuwasiliani na watu ni kutumia simu, kwa sana sana alafu kama kutumia whatsappu, hivi uneza tuma meseji kwa mtu alie mbali ama alie karibu na mwakikishe kwamba mnawasiliana kwa umarufu. Pia, naeza tumia telegramu kutuma message meseji ili iweze kufikia mtu yoyote alie mbali ama karibu.

Mimi napenda mkate nyeupe. Nasema mkate nyeupe kwa sababu mkate nyeupe ni tamu, singumu na pia ni mkati ambao unezaikula hata bila kinyuaji. Kampuni ninayoiupenda sana hapa kenya ya mkate ni festive na broadways. Hizi ni kampuni mbili ambao inatingeneza mkate mzuri ambayo pia bei yake si gali. Kila mtu anezapata kununua kwa bei nafuu.

Kwa hakika, mimi ni mtu ambaye napenda kuimba. Napenda kuimba njimbo za raga, za bongo, za rumba, ninapofanya kazi yoyote na kwa nyumba, ama ni kioga, ama ni kitayarisha vyakula, ama ni kitumbuiza wageni wangu. Kwa hakika kweli, mimi ni mtu ambaye napenda kuimba. Wakati wowote vile.

Kwa kusema kweli, mimi ni mtu ambaye sijaenda kwa tamasha la mziki nilipokuwa mkubwa. Lakini nilipokuwa shule katika shule sekondari, nilienda tamasha la mziki ambaye ilikuwa nafanya kompitisheni katika shule aina aina. Kuna ambao walikuwa watumbuiza, kuna ambao walikuwa na wanaimba, wengine wana densi, na ilikuwa tukio nzuri ambayo nilipata kushudia mimi.

Jinsi ninavyo linda mazingira mimi ni kuhakikisha kwamba situpi uchafu ovyo ovyo na wafundisha walio wadogo au walio wakubwa maana ya kuchunga mazingira ambayo unaishi ili usipate ugonjwa kama malaria. Pia ninahakikisha kwamba tunafanya vitu kama kuokota uchafu kama watu wa kamitii moja ili kuhifadhi mazingira.

Njea ninayo tumia kufanya usafiri wangu kila siku ni natumia basi. Kwa sababu natumia basi ni kwa kuwa kwa sahizi sijapata kunua gari yangu ya kibinafsi na sijapata huo pesa. Na basi ni bei rahisi na wananchi wengi wanaeza kupata pesa ya kutumia basi. Sakwangu mimi natumia basi kwa kila mda kusafiri kutoka hapa hadi pengine.

Kwangu mimi napenda kununuwa vitu kwa dukani, napenda kununuwa vitu kwa katika moli kubwa. Na ama tuseme sokoni, kama ni sokoni napenda kwenda sokoni kutafuta vitu kama viungo vya kupika, kama vile nyanya, vitunguu, mdalasini. Lakini kama ni vitu vya nyumba napenda kuwe. Pia nguo napenda pia kununua nguo katika soko. Lakini kama vitu kubwa naenda katika izi duka kuu Kuzitafuta kama televisheni, kama runinga, vitu kama ivo mbali mbali.

Hivi sasa naeza sema kwamba sina sina timu ambayo iko mbali ambayo nafanya nayo kazi kwa sababu nafanya kazi kama pekee yangu lakini tuseme ingekuwa nimepewa kufanya kazi yenye ambayo timu iko mbali ingekuwa hivi ningepanga jinsi ambavyo tungeweza kufanya kazi kisha ningeandika mpangilio wa wiki kila siku na tuipitie kama timu ili tuweze kufanya kazi kwa ubora.

Kwa uhakika napenda kuangalia nyota. Kwanza kama ni usiku, alafu upate kwamba anga iko safi, hakuna mvua, kumetulia, upate umeenda inje na kiti ukakaa, unangalia nyota, ukitazama jinsi, ilivyorembo sana. Kwa wakika napenda kuangalia nyota.

Naan, nishawahi kutembelea ziwa, nilipokua mschana mchanga katika darasa la saba, tulienda kutembea katika ziwa Victoria, na ilikuwa jambo la furaha kwa sisi wote ambao shule ilikuwa imetupeleka pale, pia tuliweza kulipa pesa, siyo nyingi ambao ili utugharimu pesa nyingi sana, ilikuwa pesa ambao kila mtu wangeweza kupata, Pia mto, mto nimeiona nikiwa kwa nyanya angu, ambaye ni mama ya mamangu na pia huwa, tukiwa huko tunaenda tunachota maji huko, tunaugelea, tunafua Naam kwa hivyo nishawahi tembelea mta na ziwa.

Kwa kusema ukweli, sijawai nunuwa tikiti za tukio yoyote. Kwa sababu hivo, ni kwamba, mimi si mtu ambaye napenda kwenda kutazama. Na eza tazama kwenye simu, ama kwenye runinga, ama kwa mitandao kama vile TikTok, kama vile Instagram, kama vile X. Lakini mimi mwenye kwenda pale, ninuwa tikiti na kuenda kutazama. Nauna huwa ni kazi mingi kwa sababu, kuna watu ambao napenda kupanga foleni, misipendi kupanga foleni. Ni kutuwa mbao napenda pali watu wengi wapo ilhali kwangu mimi sipendi kuenda kufanya na watu na hizo mashida zote ila na nafadhalisha kuona tukio ni kiwa katika starehe zangu za nyumba.

Kwa kusema ukweli, kinachonifanya nifurahi sana ni kukuwa na amani, ya akili na ya roho. Pia, ninapofanya kazi alafu nione, nimetengeneza pesa nzuri, biashara yangu imeenda vizuri, yanifanya pia nifuwe na furaha. Pia, wapendwa wangu ambao, kama wazazi, kama mandugu zangu, wakiwa na furaha, wakiwa na afya nzuri, pia mimi inanipatia furaha. Na nisipokuwa na mawazo mingi, pia nina furaha.

Tabia ninayo upenda kwa watu wengine ni tabia ya nidhamu, watu mbao wanaheshima, watu ambao hawana ubinafsi, watu ambao wanaupendo na wanachunga wengine na roho nzuri. Kitu ambayo sipendi ni watu ambao wana madharau, watu ambao wana chuki, watu ambao hawana upendo. Na nikiona pia mtu ana roho ukarimu, hio ni kitu ambayoo inapenda, sana roho yangu inafurahi.

Mimi ni mtu ambaye sipendi kuchelewa napenda kuwa mtu wa kuwahi mapema kwa sababu asubuhi ndio wakati ambao nina nguvu wa kufanya vitu vingi, naeza amka, nifanye mazoezi, nifanye usafi, nifanye kazi. Kwa sababu kuchelewa huwa haileti picha mzuri, tuseme kwa mfano umeitwa katika sherehe fulani. Na umesema watu hapo ikifika muda wa saa tisa, alafu upate unafika muda wa saa kumi una na kwamba inaonyesha kuwa, we si mtu ambaye una makini na we si mtu ambaye unapenda kuheshimu, masaa ma ambayo yaliyopewa. Kwangu mimi, napenda kuwa mapema.

Kusema mi ni mtu ambaye naamka mapema na nafadhalisha kuamkka mapema kwa sababu unapata uki amuka mapema unaweza kufanya mambo mingi sana ilhali mtu ambaye ama nikisema nataka kuamka usiku yani hayezekani kwa sababu yani mamba ambaye nita kwa nafanya ni kidogo ilhali ningeamka mapema nigeweza kufanya vitu mingi, nigefanya usafi, nioge, nipike chakule na pia nieze kuandaa siku yangu. Kwa hivyo, mini mtuvwa kwa mkama pema.

Kwa kweli, siwezi sema kama nachukia hesabu sana ama naipenda sana. Na nasema hivyo kwa sababu, mimi niko tu hapo katikati. Kuna hizi hesabu rahisi kama kuongeza, kugawanya, kupunguza. Hizo ni rahisi na kwamba pia tunaitumia katika maisha yetu ya kila siku. Ukiitaka kununua kitu, unaongeza. Ukitaka kutua ili upate, upate baki, unapunguza. Ukitaka kugawanya, una-unajua jinsi ya kufanya hiyo ni rahisi kwa kufanya.

Nina anza na kusema kwamba mabadiliko ni mambo mazuri kwa sababu ukiona kwamba hakuna mabadiliko inamaanisha kwamba hamfanyi kazi vizuri. Kwangu mimi ninachukulia mabadiliko kama mwanzo mpya wa kitu mzuri na mabadiliko inaleta manufaa mengi kama ni kampuni, unapata kampuni pesa zitaenda juu, watu wata anza kulipwa kazi mishahara zao vizuri. Kwangu mimi nachukulia mabadiliko kazini kama kitu mzuri kwa sababu ni mwanzo wa kitu mpya mzuri.

Kwa kusema ukweli mtu yote ambaye anapenda kazi anafanya kazi, kitu ambayo inampa motisha ni kama kwanza kama unapolipwa mshahara mzuri, kama unamdosi ambaye ana kuheshimu na anaheshimu kazi yako na anapia kushukuru kwa kazi ambao unaifanya. Kwa ngu mimi kinachonipea motisha ni mshahara na pia kufanya kazi mzuri ambayo, ikipelewa kwa mdosi inajua kwa mba inaleta manufaa katika kampuni.

Kwa kusema kweli sina kitu moja kwa kamili ambaye napenda kununua zaidi, ila naezasema napenda kununuwa maziwa, ju mimi ni mpenda mnywaji wa maziwa, napenda kununua nguo, kwa hakika mimi ni mtu ambaye napenda kununua nguo, kwanza nguo nzuri kama ni rinda, kama ni blausi, napenda kununua nguo, kwa sababu napenda nikienda pahali kama tuseme ni sherehe, na tumeambiwa tuvae vizuri, natukia kama nimevaa vizuri na napendeza. Pia vitu za urembo kama mafuta, vitu za kujipodoa, pia hizo napenda kununua. Pia bangili, bangili ni pambo nzuri kwa mwanamke, pia hilo napenda kununua.

Naam, napenda kwenda pwani. Pwani ni eneo ambalo waenda kupumzisha akili, kutembea, kuona maziyara, kuna jinsi mandhari ya Kenya ama popote inakaa vizuri. Nilienda pwani mwezi uliopita na marafiki zangu, tulenda malindi, tukenda mamruwi, tukenda watamu, pia tukenda diani. Na kwa kusema ukweli nilipenda wakati wangu ambapo nilikuwepo huko sababu niliogelea, nilitembea mandhari, nikaona, nikakula chakula kitamu kwanza ya wale wa swahili, kwanza kuku, kuku ambao umekatwakatwa vizuri, umewekwa mdalasini, umewekwa viungo, yaani vitamu zaidi. Kwangu mimi napenda kwenda pwani.

Mchezo ambao naupenda ni mchezo wa futboli na basketboli kwa sababu hata kama siichezi mi kibinafsi, ukienda kwa uwanja na unapata kama kuna timu mbili ambazo zinacheza. Na tuseme unashabikia timu moja na hushabikii ile nyingine. Mkikutana kwa uwanja kama wale watu ambao wanasupporti hizi timu, kuna upendo na kuna umoja na kuna hiyo furaha ya kuona watu wakipigia kelele, wakisema. Nasupport huyu nataka mshide na support huyu nataka mshide yaani kuna furaha kwangu mimi na penda basketball.

Kitu ambayo inanifanya nicheke ni wakati napokaa na marafiki zangu. Halafu tunapiga gumzo, tunakumbuka vitu ambayo tulifanya tukiwa utotoni ama tuseme pia mandugu zangu. Tuseme vitu ambayo tulikuwa tunafanya tukiwa utotoni na tunapata kwamba inatuchekesha. Yaani vitu ambavyo ujinga tulikuwa tunafanya, hizo ni vitu ambayo zinanifanya nicheke.

Tukio muhimu katika maisha yangu ni wakati ambapo nilimaliza shule yangu ya chuo kikuu na nilipita sana sana sana ambao nilikuwa na lengo la kwanza. Hii ilinifanya ni jiamini kwamba na nijue kwamba bidhii ambayo nimekuwa nikiiweka tangu nianze kusoma hadi wa saa hizi haijaenda tu bure. Yaani nimeza kufaulu na nimeweza kupita na pia natarajia kupata kazi.